Mi hupokea maneno kutoka kwa wengine kwa uzuri. Kwa vile naamini kwamba siwezi jua mambo yote na lazima uwasikie wenzako kwanza. So, kwa hivyo mi huchukulia mazuri maoni ya wenzangu. Na mi kabla timize kile mbacho wanataka nifanye kutoka kwa maoni yao, mimi mimi hufikiria kwanza maoni hayo ya namaanisha nini ndio niweze kutimiza wanayotaka.

Yaa napenda kukimbia sana mimi ni mchezaji wa mpira katika team yangu ya huku kijijini huku mjini nairobi sana napenda kucheza mpira sana napenda napenda kucheza mpira kwa hivyo ukicheza mpira lazima ukimbie na napenda kukimbia kwa hivyo hiyo ni nji ya mzuri ya kufanya mazoezi.

Tukio muhimu nililofanyika katika maisha yangu ni wakati ambapo nilieza kupata shahada yangu ya usomi. Nilifurahia sana, wazazi wangu pia walifurahia. Mandugu pia walifurahia kwani nilijua kwamba nitaeza kupata kazi na nieze kusaidia familia yangu. Huku katika nchi yetu, lazima mtu aweamesoma iliaze kupata kazi. Nilifurahia sana wakati ambapo nilipata shahada yangu.

Mwezi ambao ni naupenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa februari. Napenda mwezi huu wa februari kwa sababu mwezi huu ni mwezi ya mbao ni lizaliwa. Pia ni mwezi ambao dada yangu alizaliwa, pia ni mwezi ambao baba yangu alizaliwa. So napenda mwezi huu kwa hivi kwa sababu nyumbani huwa tunakuwa na sherehe ya kusherekea, kuzaliwa kwa sisi wate.

Wauliza namna ambavyo nashambulia mabadiliko kazini. Mimi hushambulia mabadiliko kazini kiustarabu mi huwelewa kwamba lazima kutakuwa na mabadiliko. Na lazima mabadiliko yakue katika sekta yoyote ndio kuweze kuwa na maendeleo. Kwa hivyo mi huchukulia mabadiliko vyema, sina neno na mabadiliko. Mi huchukulia vyema kwa hivyo kwa sababu najua ndiyo kuwe na maendeleo katika sehemu yoyote ya kazi. Lazima kuwe na mabadiliko.

Uzoefu ambao nilipatwa nao ni kuna wakati ambapo nilikuwa natembea na vijana wabaya kundi la vijana wabaya ambao walinifanya nikaanza kutumia mihadarati. Mihadarati hiyo ilinisumbua sana nikawa siwezi achana nayo ilinichukua muda sana kuwachana na hiyo mihadarati ilo jambo lilinishangaza sana lakini hatimae niliweza kushinda na nikaachana na mambo ya kutumia mihadarati.

Mimi ni kwa vile mimi ni mweusi napenda kujikinga kwa jua kwa sababu watu weusi huchomwa na jua sana. Mimi hujikinga na jua kwa kukaa kwa nyumba nakaa kwa nyumba wakati ya mbapo kuna jua. Na wakati ya mbapo natoka nje natumia mwamvuli. Natumia mwamvuli nikitoka nje wakati mwingine pia natumia kofia nikitembea ili jua isiweze kunichoma kwa macho.

Mimi napenda ugali kwa sababu, napenda ugali sana kwasababu mimi natoka katika jamii ya ambayo inaitwa kiluya. Waluya ni wale ambayo wanapanda mahindi kwa wingi. Mahindi ndiyo ambayo tunatumia kutengeneza unga. Kwa hivyo sa unga huo si hutumia kupika ugali. So, mimi napenda kwa hivyo mimi napenda ugali sana kuliko wali.

Mchezaji wa michezo ambaye nampenda sana ni mchezaji ambaye anaitwa Cristiano Ronaldo. Nampenda mchezaji huyu kwa sababu aliweza kusaidia timu ya Manchester United. Ika shinda kombe la UEFA la dunia. Pia nampenda kwa sababu aliamua kuendea timu ya Real Madrid ambayo aliweza kushinda huko mataji mengi sana. Napenda mchezaji huyu kwa sababu ni mchazaji ambaye anapenda kujituma sana.

Tabia ambayo naipenda kwa watu wengine ni tabia ya ukarimu. Napenda watu wakarimu kwa sababu mimi mwenyewe ni mkarimu. Na nimelelewa katika familia ya watu wakarimu. Napenda watu wakarimu kwa sababu hawa ni watu ambao wanaeza saidia mtu mwingine akiwa kwa shida. Mtu mkarimu ni mtu ambaye haezi kuwacha, haezi kuona ukiwa kwa shida na kisha asikusaidie. Hiyo ndio sababu nawapenda.

Engawaje watu wengi wanapenda kupiga picha, mimi ni mmoja wapo wa watu ambao hawapendi kupiga picha. Kwa hivyo mi upiga picha mara moja moja, wakati ambapo kuna sherehe ile siwezi ili siwezi jizuia kupiga, napiga tu kwa sababu watu wengine wanapiga. Maramingi mimi hupiga nikiwa na watu wengi ambao wana, jamba ambalo linatufanya natufanye wananishawishi napiga picha.

Kwa mara mingi muda wangu wa bure mimi hutumia kusoma vitabu pia mimi hutumia kucheza mpira na pia kuwa na na pia kusoma habari mitandaoni mimi hupenda kusoma vitabu kwa sababu ni baada ya kusoma ndipo mtu atapata maoni mengi kuhusu mambo yanayo endelea duniani pia napenda kufanya kucheza mpira wakati ambapo niko bure kwa sababu hiyo ni aina nyingine ya kufanya mazoezi.

Mimi hupenda kusikia mziki wa bongo sana. Kwa hivyo mimi ni mtu. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye anatoka nchi ya Kenya. Na Kenya watu wanaongea kiswahili sana. Kwa hivyo bongo huimbwa kwa kiswahili. Mimi hupenda bongo kwasababu naelewa kiswahili. Naelewa mambo ambayo ya naimbwa katika miziki hiyo. Na pia mi hupenda bongo kwsababu bongo ni haina nyimbo ambazo zinaelimisha watu. Ni kioo cha jamii.

Mimi hupenda harufu ya vyakula ambavyo vinapikwa. Huku kabila langu ni kabila la kiluhya na watu wengi wanaamini kwamba sisi waluhya tunapenda vyakula sana. Na ni ukweli kwamba sisi waluhya tunapenda vyakula. Kwa hivyo kama napenda vyakula, harufu ambayo napenda sana ni ile harufu ya vyakula vikipikwa. Haswa chapati, vyakula kama chapati, kuku, mchele, napenda sana.

Rangi ambayo napenda sana ya ukuta kwa nyumba ni rangi nyeupe. Napenda rangi nyeupe sana kwa sababu ni rangi ambayo inaashiria usafi. ukipata mtu ambaye ameeka rangi nyeupe kwa nyumba yake huyo ni mtu. Bila shaka huyo ni mtu msafi sana ni mtu ambaye hapendi uchafu. Rangi nyeupe ikichafuka lazima inaonekana. Kwa hivyo mtu ambayo ameeka rangi nyeupe ni ule mtu ambaye anaonyesha kwamba ye ni msafi.

Mimi hujihsi vyema sana kuhusu mawasilisho. Wasilisho ni mimi hupenda wasilisho kwa sababu mimi hunisaidia kuweza kujiwasilisha mbele ya watu. Ni kupitia wasilisho ambapo ndipo watu wanaeza kujua jambo ambalo mimi nafikiria na pia wanajua vile wanavyonisaidia nikiwa na jambo lolote.

Mimi ni mtu mtulivu sana. Kwa hivyo utulivu wangu, unafanya napenda mahali ambapo kuna kimya. Napenda mahali ambapo kuna kimya kwa sababu naeza fanya shughuli zangu nikiwa hapo mahali ambapo kuna kimya bila tatizo lolote, ama bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Pia napenda mahali ambapo kuna kimya kwa sababu ni mahali hapo ndipo naeza jifikiria maisha yangu viyema.

Mazoezi yangu ya kila siku ambayo mi hufanya ni kukimbia, mi huamka asubuhi na heza kukimbia huko nje. Pia nikishatoka kukimbia ni jioni mimi huenda katika gym. Kienda gym nafanya mazoezi ya kifua, miguu, mikono, mabega na hata pia mugongo. Napenda mazoezi haya kwa hivyo yanifanya na nakuwa na nguvu sana. Na nguvu hizi zita nisaidia uzeeni.

Kwa vile mimi napenda mimi kucheza mpira na najua kwamba ushirikiano ni jambo la muhimu sana katika timu. Mimi hupenda mimi hushirikiana mimi huimiza nawahimiza ushirikiano katika timu kwa sababu ushirikiano ndio unaweza fanya timu iwe na ushindi. Ushirikiano unafanya timu iwe na lengo moja na timu ikiwa na lengo moja bila shaka timu hiyo itapata ushindi.

Mimi napenda kula nyumbani sana lakini wakati ambapo natoka mimi hupenda kukula katika migahawa napenda kukula katika migahawa ya huku kwa sababu migahawa ya huku inapika vyakula vitamu sana inapika vyakula vitamu ambavyo vinafurahisha na vyakula ambavyo vina nutrients mingi ambazo zinatusaidia.

Chumba ambacho ninakipenda sana nikiwa nyumbani ni chumba cha sebule. Napenda sebule kwa sababu sebule ni chumba ambacho kila mtu katika familia yetu hukusanyika wakati ya ambapo tunakula. Ni katika sebule ambapo pia tunaweza kuona runinga. Kwa hivyo, sebule naipenda kwa sababu inaleta umoja katika familia yetu. Inatuweka sisi wote pamoja.

Bila shaka mimi ni mewahi lima. Mimi ni sisi kwetu nyumbani sisi ni wakulima. Jamii ya waluhya huku nchini kenya ni jamii ambayo inajihusisha na mambo ya ukulima sana kwahivyo mimi nimelima nime nimelima nikipalilia mahidi nikipalilia miwa nikipalilia vyakula vingine kama mihogo viazi mi hulima na ninapenda kulima.

Kwa vile mimi ni mtu ambaye nimesoma mambo ya kompyuta mambo ya kompyuta sana na najua mambo ya kompyuta mimi huifadhi data yangu katika flash disk na pia mimi huifadhi katika hard disk ya kompyuta yangu naifadhi huko kwa sababu najua hivyo ndivyo ambavyo data yangu haiwezi potea kila mahali naeza tembea nayo katika mfuko wangu.

Kabisa mimi hupiga kura, mimi ni mkenya mzalendo na wakenya wazalendo ni wale watu ambao pia wanajihusisha na mambo ya kuchagua viongozi wao. Na napiga kura kwa sababu najua umuhimu wa kupiga kura. Mpiga kura ndiye mtu ambaye anachagua kiongozi ambaye anataka. Nani, kwa kupiga kura ndivyo ambavyo tutapata viongozi wazuri ambao wataweza kuendelesha nchi yetu.

Mimi napenda mazingira masafi. Kwa hivyo, kwa sababu nimesoma na najua umuhimu wa kuishi katika mazingira masafi. Mimi hulinda mazingira kwa kuwahimiza watu ambao hawajui umuhimu wa mazingira masafi, kuwafunza hawa watu wajue umuhimu wa mazingira masafi. Mi pia hujihusisha katika kulinda mazingira kwa kusafisha mazingira hayo nikipata kwa mfano nikipata mtu ametupa makaratasi ambayo takataka kwa njia mimi huokota na naweka mahali ambapo yanafaa kuwekwa.

La hasha, sipendi kuoga maji ya moto. Ingawaje hapo nyuma nimekuwa nikioga maji ya moto. Kwa sasa sipendi kuoga maji ya moto kwa sababu najua umuhimu wa kuoga maji baridi. Napenda kuoga maji baridi kwa sababu maji baridi yanafanya mtu anakuwa kijana hazeeki haraka. Maji baridi pia yanafanya mtu anakuwa na immunity ambayo inaweza kujia. Anakuwa na kinga ya magonjwa. Ama tunaeza ita immunity. Anakuwa immune.

Mimi hupanga kazi zangu za kesho kabla sijalala. Mimi huandika chini kwa mfano naeza kama kesho asubui naamka na mi kabla nilale naandika jambo ambalo nitafanya kabla niamke. Na ninaeka orotha ya mambo yote ambayo nitafanya siku ambayo inafuata. Na kesho yake ikifika nafuata orodha hiyo ili kutimiza mambo hayo.

Mimi naelewa kwa vile mimi ni mtu ambaye anapenda mazingira sana naelewa kwamba kutumizi wa plastiki ni mbaya sana katika mazingira yetu ya nadhuru mazingira. Kwa hivyo mimi hutumia vifaa ambavyo si plastiki kwa sababu hili kuweza kuchunga mazingira yetu.

Kwa vile mi ni mtu ambaye upenda kufanya mazoezi, hunibidi nafanya mazoezi kila asubui na jioni. Asubui mimi kwa mfano asubui mimi huamuka naenda nakimbia inje, narudi naoga, alafu jioni kabla nikishamaliza shuguli zangu mimi huenda katika jimu na inua viuma ili niweze kuwa na mwili mzuri na pia niweze kuwa na afya nzuri. Na nguvu pia.

Bila shaka nimeweza kufanya yoga. Nimeweza kufanya yoga kwa sababu mimi huenda katika gym. Katika gym letu sisi hufanya mazoezi ya yoga. Naelewa kwamba yoga ni muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa vile yanaweza kufanya yoga hufanya mtu anakuwa flexible. Napenda sana mimi hufurahia sana kufanya yoga.

Ningelipenda sana kupiga chombo cha muziki lakini sijapata hiyo fursa ya kujifunza chombo chochote cha muziki. Kwa mfano chombo ambacho ningependa sana kujua ni chombo cha gitaa. Mimi hufurahishwa sana na vile watu ambavyo wanapiga gitaa. Kwa sababu ni sanaa ambayo inafurahisha sana. Ningelipenda kujifunza kucheza gitaa.

Kwa sababu sijaweza kutembea sana katika mainchi tofauti. Na miji tofauti tofauti hapa nchini sijapata fursa ya kukula chakula vyakula vya kigeni sana. Lakini chakula cha kigeni ambacho nimeweza kukula ni spagheti. Spagheti nimeweza kuikula na niliipenda napenda kukula spagheti sana. Naamini kuwa spagheti ni chakula ambacho kinakulwa sana na wahindi. Lakini mimi nakipenda.

Chakula ambacho mimi hukipenda sana ni ugali na kuku. Mimi hukipenda ugali sana kwa sababu mimi ni mkenya na natoka katika jamii ya waluhya. Waluhya wanapenda ugali sana. Kuku nayo mimi hukipenda kwa sababu ni kuku hukua tamu. Pia kuku mimi naipenda kwa sababu iko na proteini mingi. Na kwa vile napenda mazoezi ukikula proteini mingi ina manufaa sana katika mwili wako.

Muziki ambao mimi huupenda sana ni muziki wa bongo. Napenda muziki wa bongo kwa sababu mimi nimelelewa katika nchi ambayo inaongea kiswahili. Na muziki huimbwa katika lugha ya kiswahili. Napenda muziki huu kwa sababu mimi huweza kuelewa mambo ambayo waimbaji wanaimba. Pia napenda muziki huu kwa sababu niko na marafiki wengi ambao wanauimba huu muziki. Mimi husikiza mziki huu mara mingi nikiwa tu kwa nyumba nimetulia peke yangu ama nikiwa nje na wenzangu tukikula katika mikahawa.

Timu ya baseball ambayo naipenda zaidi ni timu inaitwa Los Angeles Belgers. Napenda timu hii kwa sababu ni timu ambayo iliweza kushinda katika mchuano ambayo ulichezwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Timu hii ilinifurahisha sana kwa sababu ina umoja na wachezaji wa wanapenda. Na ni kwa kukipitia umoja huo ndio uliweza saidia timu hii ikaweza kushinda michuano yao.

Bila shaka mimi napenda kula popcorn sana. Napenda kula popcorn mara mingi nikiwa na filamu. Napenda kula popcorn kwa sababu inafanya siwezi kusinzia nikiona filamu. Inafanya nakuwa bizi kidogo wakati ambapa naona filamu.

Mimi napenda kuona nyota sana. Napenda kuona nyota kwanza usiku nikiwa peke yangu. Mimi hutoka nje nakaa naona nyota inanifurahisha sana kwa sababu nasha. Inafanya naona viumbe ambavyo mungu aliumba. Inafanya nashukuru mungu kwa kutuumbia viumbe vizuri hivyo. Nyota inafurahisha sana. Inafanya nakuwa na mawazo mengi.

Kwa sababu mimi ni mkulima, ile ni jambo ambalo linafanya na mpenda mvua. Napenda mvua sana kama mkulima kwa sababu mvua ufanya mimea inaweza kunawiri. Na mimea ikiweza kunawiri, tunapanda mimea ambayo inatupatia chakula. Wanainchi wakiwa na chakula bila shaka wanakuwa na uhai. Hile ndio jambo ambalo linafanya napenda mvua.

Mimi hushiriki katika jamii kupitia njia tofauti tofauti kwa mfano mimi kwa vile mimi ni mchazaji wa mpira katika jamii yetu. Mimi naangaliwa kama kiongozi watoto wengi ambao wana wako katika eneo letu wananifurahia sana na wananiona mimi kama kiongozi wao. Pia mimi husaidia katika jamii wakati ambapo na nashughulikia mazingira nasafisha mazingira nahimiza watoto waweze kusafisha mazingira ili tuwe na mazingira safi.

Bila shaka mimi napenda samaki sana. Napenda samaki kwa sababu samaki ni chakula ambacho ni kitamu sana. Na pia ijapo kua ni chakula kitamu tu. Samaki ni chakula ambacho kina proteini mingi. Mimi mtu ambaye napenda kuenda gym napenda samaki kwa sababu najua samaki. Inaweza nisaidia nijenge mwili sana. Kwa sababu ina proteini mingi.

Bila shaka mimi napenda kupika sana. Mimi ni mwanaume napenda kupika kwa sababu nilieza kukaa na mama yangu sana ambaye alinifunza kupika. Alinifunza kupika vyakula tofauti tafauti. Kwa hivyo mimi napenda sana kupikia watu waferaie chakula changu.

Nawafahamu majirani wangu sana. Mimi ni mtu ambaye naipenda kuhishi na watu, napenda kuongea na watu, na kujihusisha na watu. Hili ni jambo ambalo linanifanya kujihusisha na majirani zangu. Na kwa hivyo sasa ninafanya nawatambua na kuwafahamu vyema. Nawajua vizuri na najua umuhimu wa kuwafahamu. Najua umuhimu wa kwanza kwa mfano ni kwamba kuwatambua na kuwafahamu inafanya tunaeza saidiana vyema.

Mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwaonyesha maeneo yetu kwanza ili waweze kujua maeneo yetu yanakaa aje. Mimi pia huwakaribisha kwa ukarimu kuwaonyesha kwamba hao ni mandugu zangu na tunaeza ishi kwa umoja. Mimi pia huwakaribisha kwa kuwaambia wasieze kwa gafla wakiwa na jambo lolote waeze kunitafuta na nitawasaidia.

Kwa vile mimi nikona uzoefu wa kuwa kiongozi wa matimu tofauti, nikona ujuzi kuweza kufanya timu yetu iwe na ushirikiano. Mimi hufanya timu yetu iwe na ushirikiano kwa kuwahimiza umuhimu wa ushirikiano. Mimi hueleza kwamba bila ushirikiano hatuwezi enda mbali, hatuwezi faulu katika maisha bila ushirikiano.